Nashughulikia kwa kusikiliza kwa umakini kuwajibu kwa haraka na sahihi kuwa na lugha ya staha na tabasamu kutatua tatizo baada ya kutoa sababu na kufuatilia. Je umewahi kukutana na huduma kwa wateja ambayo ilikuvutia sana hivi karibuni au mara nyingi unakutana na changamoto unapofuata msaada.